O jambo la gani la dini ni muhimu, mimi kwangu naweza sema la dini kuhusu dini ni kuhusu kusamehe waliokukosea. Hilo ni jambo muhimu sana kwangu kwa sababu utapata wengi walikukosea ilhali wanakuomba msamaha. Wanataka uwasamehe lakini juu sasa wengine wameweka gradge wameweka kila siku wanagombana. Ati mtu akikukosea na ameomba msamaha ni vizuri umsamehe na dini inafunza vizuri umsamehe mara sabini kwa saba sabini na saba kwa saba at least hiyo ndiyo inasema kwa Biblia.

Mimi napenda mikutano ya maybe ya elimu, uburudisho. Mostly napenda meeting zenye ziko at least zita add something kwangu. Meeting zenye zita ni pay value, zenye zitaweza kunifurahisha na meeting zenye ziko na watu wanaweza at least kuunganisha ufanye jambo. Unajua kuna wale wenye maybe utaenda meetings na hazina kulingana na kenye ulikuwa unatarajia. So mostly napenda meeting yenye nitaenda na nipate nipate nisaidike.

Naam, napenda kuenda pwani. Pwani ni place unaeza enda u-relax. Ata kama sijatoka hizo side za pwani, mimi napenda kuenda. Ju the moment umeenda, kuna ile beach, unaenda, unakaa pale, upepo. At least unachange mpaka the climate. Iyo ina kufanya unafeel relaxed. So pia napenda.

Oo mimi sukumawiki napenda sukumawiki kuliko hata kabeji napenda sukumawiki sukumawiki ni green vizuri alafu pia haina gas sana naipenda naipenda juu mostly hiyo ndo nimelelewa kula so ya napenda kula hiyo sukumawiki na mostly hiyo sukumawiki na ugali.

Ok kwa sasa sijaifadhi kitu cha dhamani sana ila ni na laptop laptop ambayo nafanya nayo kazi. Hiyo inanisaidia kufanya shughuli kama hizi. Hiyo ndo naeza sema ni ya dhamani kwangu kwa sahii hiyo ndiyo menipa ajira ndo inanipa ndo inanilisha kila siku hiyo ni kitu ya dhamana sana kwangu

Napenda kusikiza muziki wa gengetone. Gengetone ninaipenda. Ni Kenyan music but naipenda. Napenda ku support wasanii wa hapa. Kuliko kwanza nianze ku support wa mbali naanza na wa nyumbani. Ndo at least hata wao wafeel wako supported hapa kwao lokali. So mi napenda kuanzia muziki ya hapa nyumbani.

Mimi kupumzika kwangu napenda kuenda kulala, nalala, nasikiza music, napumzika, nalala, naamka maybe naamua kutembea kidogo, nawatch maybe naamua kuona movie, hivo. Napenda kufanya kazi ambayo sitakuwa nitakuwa tu nimerelax. Mostly kuanza kulala, na kusikiza music.

Muda wa mwisho muda wa mwisho huwa nashughulika kwa dharura kwa sababu unajua hapa ni deadline ninakimbizana na deadline kama ni kazi unakimbizana nayo dakika za wa mwisho lazima uitilie maanani lazima ukuwe hapo lazima umake sure kila kitu iko taratibu inavyopaswa kufanywa ama kukuwa mimi last minute i'm good and i don't have pressure.

Kwa kupumzika, napenda kusikiza music, kudance kidogo, nikiwa peke yangu but sipendi kudance, na kulala, kulala, iyo ndo kili weze kutulia, nafanya mazoezi kidogo, napanda uko rooftop for meditation kidogo. Alafu nakisha jifunza ni watch kidogo movie na siku yangu inakuwa mzuri na nahisi nimepumzika na ni masaa ya kufanya shughuli ingine.

Mafunzo ninaweza taka kupata ni kujua namna ya kupata kazi zingine apart from kazi yenye nafanya nataka part time jobs hiyo ndio naweza taka kufunzwa nijue watu hupata aje part time jobs ya hiyo ndio naweza taka kujua sana. Kwa sababu saa zingine unategemea kazi moja inapotea inaenda. Sasa unahitaji kujua part time zenye utafanya.

Mimi umeme ikienda mostly hua nalala kama simu ikona moto nita ingia tiktok ama nita anza kuwatch nini zingine ama nipigie mtu simu anikeep bizi kama niko kama ni mchana nitatoka tu niende nikatembee ju kukaa bila umeme nayo nyumbani ivyo tu hakunanga like nitaenda tu kutembea huko nje kama ni mchana lakini kama ni siku nita lala ama niaenza kufanya aktiviti zingine.

Timu gani ya mchezo mi napenda? Manchester United, Real Madrid, Portugal, na pia mimi ni fan wa Ronaldo sana. Lakini kwa timu ninayoipenda kabisa ni Manchester United. Manchester United ndio timu ninayopenda na nafeelingi ndio niko vizuri.

Hadithi za ajabu, nilikuwa napenda kitambo lakini si sahii. Hiyo ndo zilikuwa zinanifraisha kitambo hizo za magic nini nilikuwa nazipenda lakini siku hizi kidogo. Nimerudi chini. Si jifeel ku watch hizo tena lakini nilikuwa napenda kuzisikiza wala kuziona. So hizo kwa hadithi mpaka wakati wa babu nilikuwa nazipenda lakini siku hizi hakuna za ajabu.